Naomba na pia nakikisha kuwa nimesuguwa meno ilikuwe na ule kweza kupata harufu nzuri. Lakini maombi ndicho kitu cha umuhumu kitu ambacho nakifanya kila siku kabla mimi sijalala asante.

Kuchota maji, kuchota maji ndilo kazi ambalo ni nachukia kwa sababu ukiona pale ambapo maji unachotwa na kule nyumbani. Naeza sema kuwa ni barabara ndefu sana na pia ni mzito kubeba maji kutoka huko chini mtoni hadi nyumbani. Ili ndilo kazi mbalo ni nachukia kabisa kwa sababu wa ule uchovu ule hali ya kubeba maji kwa muda huo wote. Kutoka huko hadi sehemu huu mwingine. Asante.

Ndivyo, ninapenda sana kula popcorn, naeza sema kuwa ni snack ama chakula kidogo ambacho ni cha muhimu sana. Na pia ni la bei rahisi, mtu yeyote anaeza inunua ni bei rahisi, si kama hizi zingine ambazo utazipata kwa bakery. Na pia ni chakula ambacho mnaeza kula mkitazama runinga pale katika sherehe. Mnaeza kula chakula hii na popcorn na muone vile ambavyo viko na pia ni rahisi sana kutengenezwa. Ahsante.

Nimepokea baiskeli kama zawadi langu. Nzuri sana. Manake baiskeli ni kitu ambacho unaeza kufanyia mazoezi. Unaeza kufanyia vitu vingi sana imenisaidia pale kuenda dukani. Kufika mahali kwa wakati imenisaidia kwa vitu vingi sana. Hata pale kuenda dukani. Kuenda shuleni. Ninatumia kila mahali. Na ni zawadi ambayo nilipewa. Na mzazi wangu. Na hadi wa sasa bado nalitunza. Vizuri sana. Asante.

Napenda mchezo ule wa mpira wa miguu, hau tunaeza sema wa kandanda, ni mchezo ambao nimeidhamini sana, na nimetazama, pia nimetazama mechi mingi sana, na pia naeza eleza naeza sema kuwa, napenda mchezo huu kwa sababu wa ule, kuna ule hubunifu ambao, wachezaji wanacheza ule stadi, naeza sema ni kitu mzuri sana, pia nakumbuka mchezo ambayo ilishangaza, ni mchezo dhidi ya Manchester United na Barcelona mechi ambayo ilikuwa mechi kubwa sana. Na matokeo Manchester United walieza kushinda. Napenda kutazama mechi kwenye simu yangu. Pale ambapo hakuna kelele ule kerele wa watu ule ugomvi unajua kuna watu tofauti tofauti. Watu hawafanani. Wakati natazama mechi nahisi vizuri sana asante.

Naishi nyumbani na wazazi wangu. Ni nyumba ambalo limejengwa, vizuri. Ni nyumba ambalo lina chumba changu kimoja. Mazingira naeza sema kuwa ni ule nzuri. Manake kuna miti, kuna maua vitu vingi ambayvo vimepandwa huku. Na ni ya rangi ya majani, manake kuna mfuwa. Siezi sema mahali nilihamia hapa, manake nilizaliwa hapa. Na bado nipo hapa nyumbani. Kitu ambacho napenda eneo hili ni ule hali ya anga. Ule baridi ule wakati ambapo mvua unanyesha. Ni mahali ambapo mvua inanyesha vizuri. Vizuri sana. Nahisi ilikuwa nipo salama. Manake kila kitu kiko sawa. Hapa hakuna ule ugomvi aul ule vita ule wizi. Naeza sema kuwa kila kitu ni shwari asante.

Inaosha uso na kusugua meno. Hicho ndicho kitu ambacho. Nakifanya kila siku. Baada ya kuamka. Mimi huwa naamka saa kumi na moja asubuhi. Ili kuanza mashuguli zangu mapema mapema. Kabla ya siku kuisha. Asante.

Ndivyo, nimetembelea ziwa kadhaa, nimetembelea ziwa Victoria, pale katika kaunti ya kisumu naeza sema kuwa ilikuwa ziara nzuri sana, na ni ziwa kubwa sana. Ziwa ambayo, wale wa, wanaosafirisha mizigo wanapitia hapo, pia wale wa kuvua samaki wanapata chakula chao hapo ama riziki chao hapo kwenye ziwa hilo Victoria. Asante.

Nasoma gazeti, nasoma gazetini wakati huo wa kupumzika. Pengine naeza patana na kitu nacho saidia sana. Pia naeza kupata hadithi nzuri kwenye gazeti hilo. Naeza pata pia kuna mahali. Kuna kazi kimeweko mahali. Naeza jaribu Na Ni kitu nzuri sana. Jaribu vitu hizi. Manake hapo mbeleni unaeza saidika. Asante.

Naipenda sana juisi ule wa maembe juisi hili ni tamu sana. Juisi ambalo kupata kutokana kwa maembe ambazo zimeiva visuri ni vitamu sana. Na hilo ndilo ninalo lipenda kua sababu wa ule virutubisha ambavyo neza pata kwa maembe na pia ni matunda ambayo huiva sana kwa urahisi asante.

Ndivyo, napenda kuogea sana maji joto, eeh, naweza sema kuwa kutusaidia usipate ule baridi kutokana na maji baridi. Bali ni nzuri sana pia kuogea maji joto lakini si kila wakati. Labda pale ambapo kuna baridi peke yake. Asante.

Kujilaza pale kitandani au kitini ili kuweza kujipumzisha kutokana na ule uchovu. Naweza sema kuwa kuketi kidogo au kujilaza pale kitini inaweza kusaidia kuongeza nguvu kidogo. Pia hukunywa maji ili usiwe na ule uchovu au ule kiu, asante.

Najihisi vizuri sana, maanake ni kazi ambacho ulienda hapo kufanya na inafaa udhamini sana kazi lako. Pia ni kazi ambayo nilisomea na nikaeza kuona kutafta hilo kazi na nikapata ndio mana. Ninajihisi kuwa niko vizuri sana. Asante.

Kuwa na marafiki wazuri. Pia kujifunza kufanya kazi na wenzako ee. Pia kushirikiana. Nawezasema kuwa vitu hivi tatu. Nawezakuwa ni maneno fupi. Lakini ni jambo la muhimu sana. Kuwa kama atimu. Kushirikiana pamoja. Kusaidiana ili wakati mbapo mtu yupo na shida inaweza tokea. Muka saidiane wote, asante.

Nasugua meno. Baada ya kulala manake. Hilo nilo wakati ambapo nimetoka kuchukua chajio, changu. Ndiyo maana naeza sema kuwa na sugua meno. Kisha nikuje niome. Kabla ya kulala halafu nipange ratiba yangu ya siku itakayofuata. Ili niwe na siku nzuri siku inayofuata. Asante.

Naipenda sana harufu nzuri. Siwezi sema kuwa napenda harufu mbaya. Harufu nzuri. Ili kuweza kuwa na ule utulivu kabisa katika shuguli zetu ili uweze kufanya kazi yako vizuri bila kusumbuliwa na tatizo lolote kama harufu ya ni hivo tu asante.